Juma nne ni neno la kiswahili linalo maanisha Tuesday kwa kinengereza. Kwa mfano leo ni juma nne kesho ni jumatano. Tume kupanga mkutano kufanyika jumanne vaa saa tatu asubuhi.